Kitu ninacho penda na mtaa wangu ni amani iliopo. Watu wanaishi kwa utulivu na kwa kuheshimiana jambo linalo fanya maisha yawe mazuri sana. Kwanza napenda mtaa wangu kwa sababu watu wengi ni wakarimu, majirani wanasaidiana wakati wa shida ama wakati wenye kuna janga lolote limetokea kama kuna pengine mazishi mtu amefiwa watu wanakuja kwa pamoja, wanaketi chini, wanatatua hilo jambo na wanachukua hilo tatizo kama lao na wote wanashirikiana kuhakikisha, wameziba huo mziba na wameushughulikia mpaka wamepata suluhu alafu kingine ambacho napenda na mtaa wangu ni usalama ambao ni usalama wa kutosha naweza kutembea bila hofu kubwa hasa wakati wa mchana, ata pia wakati wa usiku bila yeyote kunigusa ama bila yeyote kunipora ama kuchukua vitu vyangu kwa mabavu ama kwa lazima. Na napenda pia jinsi watoto wanavyo cheza kwa pamoja, kwa furaha. Hii inaonyesha kuwa kuna mshikamano na umoja, katika jamii na hata mtaa wetu. Pia mtaa wangu unamazingira mazuri na masafi. Ambapo watu wamelinda mazingira yao, wanahakikisha wanaokota taka, wanaunda pengine zile mifereji ambazo zinapitisha maji chafu, wanahakikisha mmeziunda wameondoa ule mchanga ndani, maji yanapita vizuri, ata zile mifereji ambazo zinapitisha pengine, maji chafu kutoka kwa nyumba, pia zimeundwa vizuri, huwezi sikia chochote, kinanuka kutoka ndani, na hakika vile watu wamejitahidi kuhakikisha ule usafi, unaendelea kwa kijiji mzima, tena kwa mtaa mzima, umesaidia sana kwa sababu tunakaa maisha masafi. Pia napenda kusikia sauti za vicheko na salamu za majirani kila siku hii hunifanya nijisikie niko nyumbani kweli kwa sababu ninapotoka kazini nakutana na majirani pengine barabarani ama wengine madukani tunazungumza, wanatoa vichekesho, tunacheka kwa pamoja ninapo enda nyumbani na jihisi niko na majirani ambao si majirani tu bali ni zaidi ya ndugu yangu mtaa huu una maduka ya karibu hii hurahisisha kupata mahitaji ya kila siku na huwa inasaidia sana kwa mfano kama nimetoka pengine kazini, kama nimechelewa, moja kwa moja tunaingia dukani na nachukua chochote ambacho nataka pengine kwenda kutumia kupika hii jioni hiyo. Na kuwa kwangu rahisi sana kuliko ningeenda mbali kwa sababu hakuna maduka kwa mtaa wetu. Napenda mtaa wangu kwa sababu kuna watu wa tamaduni tofauti. Tofauti hii hutufundisha kuvumiliana na kuheshimu utofauti wa kila mtu. Pengine mtaa natoka kwa hii jamii anafanya utamaduni huu. Sisi zote tukiishi pamoja tuna jifunza kutoka kwa mmoja na mwingine. Pia mtaa wangu unabarabara zinazo pita na barabara nzuri ambazo wamweka lami ambazo huwa zina tusaidia sana wakati wa mvua kuna matope, hata huwa zina rahisisha, usafiri ambapo ukitaka kukimbia pengine mjini na kwa haraka sana na hiyo ni moja wapo ya vitu ambavyo ume fanya ule mtaa kuwa mtaa wa kipekee napenda pia ule mtaa kwa sababu unasehemu za ibada karibu hii unipa nafasi ya kukuwa mahali penye kuna kushughulikia kiroho ampapo nikitaka kwenda pengine kanisani maramoja tu na nafika nikitaka kushughulikia maswala ya kiroho inakuwa rahisi kwangu na hata kwa watu wengine ambao wanaenda makanisani inakuwa rahisi kwao. Pia mtaa wangu, una watu wanao jali maendeleo na watu ambao wamepanga, pengine mipango zao za kimaisha na wakafikia malengo yao. Hata kama wajitimiza ndoto zao lakini wanaishi maisha ya kipekee kwa sababu vitu vyote ambavyo pengine walitaka kuwafikia tayari wamesha afikia kimaendeleo. Pia napenda jinsi majirani wanavyo salimiana kwa heshima kila siku salamu huimarisha husiano mzuri wetu na majirani zetu ambapo tukikutana asubuhi, jirani anakusalimia kwa heshima na anakujulia hali.